Ninapanga wiki yangu ya kazi kwa kuandika mambo ninayo takiwa kufanya. Kila siku napanga kazi ndogo ndogo ili zimalizike kwa wakati najitahidi kufanya kazi muhimu kwanza. Pia napanga muda wa kupumzika. Kupanga wiki hunisaidia kufanya kazi vizuri na bila haraka.

Ninatazama video mtandaoni kwenye YouTube. YouTube ina video nyingi za kufurahisha na za kujifunza. Naweza kutazama katuni, nyimbo na masomo ya shule. Hutazama video kwa muda mfupi hili nisipoteze muda mwingi. Piyo uwa naomba ruhusa kwa wazazi.

Ninaenda hospitali mara chache kwa mwaka. Mara nyingi naenda hospitali nikihisi mgonjwa hau kwa hukaguzi wa afya. Siendi hospitali mara nyingi kwa sababu najitunza vivuri. Ninafuata ushauri wa daktari hili nibake na afya njema. Kuenda hospitali hunisaidia kujua hali ya afya yangu.

Ninapanga kazi zangu kwa kuandika mambo ninayotakiwa kufanya. Nachagua kazi muhimu kwanza kisha nyingine baadaye. Najitahidi kufanya kazi moja baada ya nyingine bila haraka. Pia napanga muda wa kupumzika. Kupanga kazi hunisaidia kumaliza mambo vizuri na kwa wakati.

Usiku kabla ya kulala napanga vitu vyangu kwa ajili ya kesho kisha ninaoga au nanawa na kuvaa nguo safi. Wakati mwingine nasoma kitabu kidogo au nasali. Baada ya hapo nalala mapema hili nipumzike vizuri. Kufanya hivi hunisaidia kuamka nikiwa na nguvu.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli, vipuli hunifanya nionekane nadhifu na mzuri napenda vipuli, vidogo na vyepesi kwa sababu ni rahisi kuvaa kuvaa vipuli wakati wa sherehe au nikitoka nyumbani kuvaa vipuli hunifanya nijisikie furaha na kujiamini.

Ndiyo wakati mwingine nanunua vitu kwa kutumia simu. Simu hunisaidia kununua vitu bila kuenda dukani. Naweza kununua chakula, nguo, au vocha. Lakini huwa mwangalifu na ninaomba msaada wa mtu mzima. Kutumia simu hunifanya kununua vitu kwa urahisi na haraka.

Ndiyo, wakati mwingine natumia video kwa mawasiliano. Video hunisaidia kuona na kuzungumza na watu walioko mbali. Tunatumia video kuzungumza na familia au wafanyikazi wezangu. Video hunifanya kuelewa vizuri kwa sababu naona uso wa mtu. Pia, hunifanya nijisikie karibu na wengine.